Ndiyo, kuna kumbukumbu moja bado, husisimua, nikiiwaza, nilikuwa mdogo, usiku wa manane, umeme, ukakatika ghafla, na nilikuwa peke yangu chumbani. uPepo ulikuwa, unapiga madirisha, na kila sauti ilionekana kubwa kuliko kawaida. Nakumbuka moyo wangu, ulivyokuwa, unapiga haraka, nikihisi hofu, lakini pia, nikijifunza namna ya kunjipa ujasiri, pole pole.

Kwa upande wangu, kuna programu chache ambazo zinakuwa sehemu ya maisha ya kila siku bila hata kufikiria sana. Mara nyingi, natumia WhatsApp kuwasiliana na watu wa karibu hasa familia na marafiki. Pia napenda Spotify inaniandama kwanzia asubui hadi jioni. Iwe ni mziki au vipindi ya manzungumzo. Alafu kuna Google Maps imenisaidia sana nisipotee hasa nikiwa sehemu nisiyo izoea. Najua programu zina kuwa kama marafiki wa kimya kimya.

Kwa kweli, napenda kuenda makitambani mara chache lakini kwa makusudi. Labda mara moja au mbili kwa wiki hasa nikitanji utulifu wa kufikiria au kusoma bila usumbufu. Kuna kitu fulani kwenye arufu ya vitabu na ukimya ule kinanifanya nijisikie nimerudi kwenye mzizi. Kama akili inapumua polepole na mawazo yanapangwa yenyewe.

Kazi ni mafanikio na naoninguza zaidi siyo chotu, mbali ni kuona kazi yangu inaleta matokeo halisi. Nakumbuka siku nilipongoza, mradi uliokua umesimama kwa muda mrefu, watu walikua wamekata tamaa, tulikaa, tukasikilizana, tukafanya kazi hatua kwa hatua, na mwishowe tukafanikiwa. Ile pongezi ya pamoja na tabasamu za wezangu ili nifanya nijue. Kumbe juhudi na uvumilifu na maana kubwa kuliko nilivyodhani.

Ndio, unapenda sana asali. Kuna utamu wake wasili ambao hauchoki. Na kumbuka ni kiwa mdogo asali ilikuwa dawa ya kila kitu nyumbani, kikohozi, uchofu, hata kupaka kwenye mkate asubui. Hadi leo, nikinywa chai yenye asali na isi kama narudi kwenye kumbu kumbu za nyumbani. Zile ndogo, lakini zenye faranja kubwa.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Lion King. Kila nikiangalia nahisi kama inanizungumza moja kwa moja. Kuna ile safari ya kunjitambua kupotea kidogo maishani alafu kurudi ukiwa umeimarika. Mziki wake, mandhari ya Afrika na mahusiano ya kifamilia vina nigusa sana. Inanikumbusha kwamba haijalishi umeanguka kiasi gani. Bado unanafasi ya kusimama tena na kukumbuka wewe ni nani.

Kwa kawaida, ninakambili mabandiliko kazini kwa kuyapokea kwanza rohoni, najipa muda kidogo kusikiliza, kuuliza maswali na kuelewa kwa nini yanatokea. Mwanzoni huwa kuna wasiwasi ni kawaida, lakini najikumbusha kuwa hata mabandiliko magumu yana funzo lake. Nikishaanza kuchukua hatua ndogondogo, mambo huanza kukaa sawa na mara nyingi, najikuta nimekua kuliko nilivyotarajia.

Ningependa sana kutembelea mji wa Kyoto, mjini Japani. Kuna utulivu fulani, ninaosikia hata kabla ya kufika ile mchanganyiko wa historia, bustani za asili na maisha ya kisasa yanaotembea pole pole. Nanjiwazia nikitembea asubui mapema, nikinywa achai ya moto, nikitazama watu wa kifanya shunguli za zao mbila haraka, nahisi ni maali ambapo mtu anajifunza kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza.

Ndio, nilipata nafasi ya kujaribu sushi, nilipokuwa kwenye ziara ya marafiki Japan. Awali nikuwa na shaka kidogo kwa sababu sio kawaida yetu kula samaki, ghafla hapa nyumbani. Lakini baada ya kuonja kipande cha kwanza, niliguzwa na ladha, zake, laini, na mchanganyiko wa viungo. Ilinifanya nifikirie jinsi chakula kinaweza kuwa hadithi yenye, kuzungumza tamanduni, tofauti, bila maneno yoyote.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Kuna mwanga wa asubuhi unaoingia dirishani taratibu na viti vinavyo nialika niketi nipumzike. Hapo ndipo napenda kukaa nikinywa chai, nikisikiliza mziki wa polepole au kuzungumza na watu wa karibu. Kinakua kama moyo wa nyumba, mahali pa kushiriki, kucheka na hata kukaa kimya pamoja bila presha.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, hasa pale ninapokuwa na muda mdogo. Kuna urahisi fulani, unakaa tu, unachangua taratibu bila kelele za sokoni, lakini pia napenda kuwa makini. Nasoma maoni ya watu wengine kwanza, inanipa ile hisia ya udhibiti, lakini bado ninadhamini. Sana, kununua ana kwa ana. Hasa kwa vitu vinvyohitaji kuguzwa kwa mkono.

Kwa kawaida siendi stana mpaka ushiku wa manane. Mara nyingi nafika nyumbani au nalala karibu saa tano au saa sita usiku. Nikichelewa zaidi ya hapo, huwa ni kwa sababu maalum, labda mazungumzo mazuri au kazi ilionihitaji kumaliziwa. Lakini napenda usiku huwa wakutulia, akili ipumzike ili kesho iwe nyepesi kuanza tena.

Kinywaji ni nachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi. Kuna joto lake laini linapo ingia mwilini nahisi kama linalituliza pole pole. Nakumbuka njioni za nyumbani mvua ikinyesha kidogo. Kikombe mkononi mazungumzo mepesi. Sio tu ladha ni ile isia ya faraja na utulifu kama kupumua kwa kina baanda ya siku ndefu.

Kuna uzoefu mmoja ulio nishangaza sana hadi leo, niliwahi kukutana na mtu asiye, mfahamu kabisa, safarini, tukaanza manzungumzo ya kawaida tu. Kadri tulivyo zidi kuzungumza, nikagundua tunapitia changamoto zinazofanana kabisa maishani. Ilikuwa kama kioo, akanikumbusha kuwa wakati mwingine majibu yanakuja kupitia watu usiotarajia. Kwa muda mfupi, lakini ya hadhari kubwa moyoni.

Kwa maoni yangu, mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James. Sio tu uwezo wake wa kushuka chini na kupiga point, bali namna anavyoshirikisha wenzake na kuunda uhusiano ndani ya timu. Nakumbuka nikimwangalia akicheza na Los Angeles Lakers na jinsi alivyojenga timu kuwa na moyo na nidhamu. Inanifundisha sana kuhusu kujituma, uvumilivu na uongozi. Ni kama kuangalia mtu, anavyounda historia yake mbele ya macho yako.

Kwa kawaida, naangalia barua pepe mara chache kwa siku si kila dakika. Asubuhi nikiamka napitia kwa haraka, mchana, kabla ya mapumziko na tena jioni. Nimengundua nikifanya hivyo, ninakuwa na utulivu zaidi. Sifungwi na harifa muda wote. Inanisaidia kuzingatia kazi na pia kujipa nafasi ya kupumua bila presha.

Napenda kutumia muda na familia kwa mambo madogo lakini yenye maana. Mara nyingi tunakaa pamoja jioni, tukipika, au kula chakula, huku tukisimulia, siku ilivyokwenda. Wakati mwingine ni kucheka tu kukumbushana mambo ya zamani. Kwangu huo ukaribu, unanipa nguvu, unanifanya nijisikie, nimeunganishwa na mzizi yangu. Kama mahali pa kupumzika roho, baanda ya pilikapilika za maisha.

Somo nililopenda sana shuleni lilikuwa historia. Nilivutiwa na hadthi za watu na matukio yaliyounda dunia tuliyonayo leo. Kila somo lilihisi kama safari ya kurudi nyuma. Kujifunza makosa na mafanikio ya walio tutangulia. Lilinifundisha kutafakari kuhusu maswali na kuelewa kuwa maisha ya na mizizi mirefu kuliko tunavyodhani.

Kumbukumbu utotoni inayonikumbusha zaidi ni hile ya kucheza miguu barabarani na marafiki zangu majira ya jioni. Tulicheka sana, tukikimbia bila kuchoka, tukikamata mapipa, maji au kujaribu kuruka vijiti. Hata sasa nikifikiria nahisi furaha ile ya huru na urahisi wa maisha ya wakati huo. Pale ambapo matatizo yalionekana mandogo na dunia ilikuwa na nafasi kubwa ya kucheza na kuota.

Kwenye sayansi, somo nilolipenda zaidi ni baolojia. Kulikuwa na mfuto wa kipeke kunjifunza kuhusu mwili wa binadamu, mimea na viumbe wengine. Nakumbuka nilivyoshangaa kungundua njinsi vitu vidogo sana vinaweza kuwa na njukumu kubwa maishani. Ilinifanya niheshimu zaidi uhai na kuona kwamba hata kile tunachodhani ni chaka waida. Kina maajabu mengi yakijificha ndani yake.

Ndio, napenda kulima bustani, hata kama ni kwa kiwango kidogo. Kuna utulivu lani unapoguza ndogo kwa mikono, unapopanda mbegu na kuiona ikikuwa taratibu. Inanifundisha subira kwa sababu huwezi kuharakisha mimea. Kila nikiona majani mapya yanachomoza, nahisi furaha ya kimya kimya. Kama ushaidi kwamba jitihanda ndogo zinaweza kuleta matokeo mazuri.

Mimi napokea maoni kwa makini, kwanza nasikiliza kabla ya kuhisi na kujibu. Mara nyingi napitia na ni kweli nini kilikusudiwa na mtu huyo. Na kisha hujitafakari, je, kuna kitu cha kujifunza? Hii inanisaidia kukua bila kuchukulia kama shambulio. Nakumbuka hata maoni magumu yanaweza kuwa kama kioo kidogo. Kukionyesha sehemu za kuboresha. Ukikubali kwa moyo wazi.

Kwa upande wangu, napenda kuhifadhi data sehemu chache nilizozoea. Kuna vitu navihifadhi kwenye kompyuta yangu binafsi, hasa vile vya muhimu sana. Alafu nacopy na kuviiweka pia kwenye hifadhi ya mtandaoni kwa tahathari. Ilinichukua muda kujifunza hilo, baada ya kupoteza faili moja muhimu. Tangu hapo ni kagundua, ni kama kuweka akiba. Unajilinda dhindi ya kushitukizwa.

Najaribu kupunguza plastiki kwa mambo mandogo lakini yanayofaa kwa mfano napendelea kutumia mfuko wa kitambaa kununua mbidhaa bandala ya mbengi la plastiki na kujaribu kununua bidhaa zenye kifuniko kinachoweza kutumika tena. Ata pale nyumbani natoa kasha la plastiki na kulimbandilisha kwa chombo cha kuifadhi vitu. Ni hatua ndongo lakini kila mara zinasaindia kunjisikia kwamba ninachangia kidogo kulinda mazingira.

Ningependa sana kuitembelea Italia nasikia nikitembea mitaa ya Roma au Venise. Nikiangalia majengo ya kale na kanisa za kihistoria na ladha ya chakula cha kitamaduni kwenye kahawa midogo. Inanivutia jinsi historia sanaa na maisha ya kila siku Vinavyoshirikiana kwa uangalifu na inanikumbusha kwamba Kila kona ya dunia ina hadithi za kushangaza, kusubiri, kugunduliwa.

Arufu ninayoipenda zaidi ni ya maua mapya mbaanda ya mvua. Inanifanya nikumbuke utotoni kucheza inche na marafiki wakati mvua inapungua taratibu. Na hewa ikinjaa unyefu na uchangamfu. Ni arufu inaonifanya nihisi kuwa hai. Kila pumzi inanjaza fura kidogo na utulifu usioweza kuelezeka kwa maneno.

Ndio, nimesha wahi kushiriki mashindano, ingawa hayakuwa makumbwa sana. Nakumbuka yalikuwa ya mijandala shuleni na nilikuwa na mchanganyiko wa hofu na msisimuko. Kusimama mbele ya watu, ukitetea hoja yako. Kulinifundisha kujiamini na kusikiliza wengine. Hata kama sikushinda nafasi ya kwanza, uzoefu ule ulinipa ujasiri ambao bado nautumia hadi leo.

Ndiyo naivami wani ninapokuwa na kazi za kusoma hau mbeleya kompyuta kwa muda mrefu. Kwa kweli imekua sehemu ya maisha yangu. Iyo siyo tu kusaindia macho yangu mbali pia inaleta isia fulani ya utulifu. Nikivami wani mara nyingi napata umakini zaidi na wakati mwingine napenda kuangalia inje dirishani. Nikijikumbusha kupumua kidogo.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu ya kileta tofauti kwa wengine. Maranyingi ni pongezi dogo kutoka kwa wenzangu au mteja au kuona jambo linilokuwa ngumu likitimia kwa usahihi. Pia napenda changamoto ndogo zinazo nisukuma kujaribu njia mpya. Hizo ndizo zinazofanya ni toke kitandani kila asubuhi ni kiwa nahamu ya kufanya zaidi na bora zaidi.

Ndiyo, napenda kuongelea sana. Kuna hisia ya kipekee unapokuwa majini kama uzito wa mawazo unapungua taratibu. Nakumbuka mara nyingi ni kiogelea asubuhi au jioni, maji yakiwa tulifu, pumzi zikiwa za polepole. Inanipa nafasi ya kuwa peke yangu kidogo, kusikiliza mwili wangu na kutoka nikiwa nimejaa nguvu na utulivu mpya.

Mji wangu wakuzaliwa ulikuwa mdogo lakini wenye roho kubwa. Asubui kulikuwa na kelele za wafanya biashara sokoni. Njioni watoto wakicheza mbarabarani bila wasiwasi. Kila mtu alimjua mwenzake na hambari zilisambaa araka kuliko upepo. Nikikumbuka ule mji ulinifundisha dhamani, ya njamii, ukaribu na ile hali ya kujua hauko pekeyako. Hata siku zikikuwa ngumu.

Ndiyo, namkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili. Alikuwa na sauti tulivu lakini maneno yake yalikaa moyoni. Nakumbuka alivyo nifundisha kuandika na kuzungumza kwa kujiamini akisema, lugha ni roho ya mtu. Hata leo nikizungumza au kusikiliza hadithi zuri. Huwa namwona akitabasam darasani kama bado ananielekeza kwa umbali.

Wakati ninapo isi wasiwasi, huwa najipa nafasi kwanza nipunguze kasi. Napumua kina mara chache, kisha najitenga kidogo na kelele labda kwa kutembea hau kusikiliza mziki wapolepole. Wakati mwingine naandika mawazo yangu ili kuyaona wazi. Hiyo unisaindia kukumbuka kuwa hali hupita. Na mimi nina uwezo wakuikambili taratibu.

Kwa upande wangu, napendelea kuvaa ndevu. Lakini kwa uwangalifu, kuna kipindi nilikua nanyoa kabisa, lakini niligundua ndevu zinanipa ile hisia ya utu, uzima na kujiamini kidogo. Pia, naziona kama sehemu ya utambulisho wangu. Lakini nikiziona zimezindi au zinanichosha na zirekebisha. Ni kama maisha tu, unapenda uhuru, lakini pia mpangilio fulani.

Kila asubuhi, huanza taratibu. Nikiamka na kaa kimya kwa dakika chache najipa nafasi ya kupumua na kujiuliza nitajisikiaje leo. Alafu, huandaa chai au kahawa nyepesi nikinywa polepole bila kukimbizana na simu. Nikimaliza najipanga na kuanza siku nikiwa na mwelekeo. Hata kama mambo yote, hayako wazi bado. Utaratibu huo mdogo hunisaidia kuingia siku nikiwa na utulivu wa ndani.